Mimi husafisha vifaa vyangu kila siku. Napenda kuvisafisha vifaa vyangu. Kwa sababu huwa vinakua safi na vile vile nafikiria vinaweza kutumika vizuri. Vile vile usafi ni kitu cha maana sana maishani.